Kuna hali mingi za hewa kama vile juakali mvua, theluji na mawingu kidogo. Hali ya hewa ni nayoipenda ni hali ya hewa yenye mawingu kidogo. Huwa inanijaza furaha kunipa utulivu na nguvuya kufanya kazi. Wakati wa hali ya hewa hiyo, mihucheza michezo za nje kama vile mpira wakikapu wa wanawake kusoma vitabu ama kuzuru mbuga ya wanyama.

Napenda kutumia muda wangu na familia kwa chakula cha pamoja, haswa jioni, tunaposhirikiana hadithi za siku zetu. Baadaye sisi hutazama sinema pamoja nyumbani na kuongelea mada tofauti tofauti zinazohusiana na sinema hiyo. Wakati mwingine sisi hufanya mazoezi pamoja kama vile kutembea au kukimbia. Jumapili sisi huhudhuria ibada kanisani na baadaye sisi huzuru mbuga ya wanyama.

Nina uhusiano wa karibu na wazee wangu kwani mimi huwaheshimu na huwa tunazungumza mara kwa mara. Ninapopata changamoto shuleni wazazi wangu hunipa ushauri ambayo hunisaidia kupata matokeo bora. Wazee wangu hawana shida na mtindo wangu wa maisha hata kama hazifuati mila na desturi za jamii. Kwani, wao huelewa kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchagua njia fulani katika maisha na kwamba mila na desturi zingine zimepitwa na wakati.

Chakula kilicho na mafuta ni chenye mafuta zaidi kwa mfano samaki ya mafuta na kile kisicho na mafuta ni kile kilicho na mafuta ndogo sana kwa mfano matunda ambayo ni chaguo zuri kwa afya. Napenda chakula kilicho na mafuta kwa mfano samaki yenye mafuta nyama ya mafuta na vyakula vyakukaanga na mafuta ya kupikia. Nina zipenda kwa sababu huongeza ladha na pia baadhi ya mafuta ni muhimu kwa afya kama vile mafuta ya samaki.